Unapata habari wapi. Mimi hupata habari zangu kutoka mtandaoni hasa kwenye simu yangu ama runinga ndio mimi hupata habari yangu. Kwa sasa hizo ndonina zo tumia.

Unashughulikia wateja vipi? Kushughulikia wateja inalingana kuhusu inalingana kuhusu huyu mteja atanaka shughulikiiwe kwa namna gani. Kuna kazi zinataka mshughulikia kwa utaratibu zingene zinataka kwa haraka. Inalingana na mteja mwenyewe.